Kumbukumbu ya utotoni ninayo ikumbuka kwa furaha ni pale nilipokuwa nikicheza na wenzangu, shuleni au mtaani. Tulicheka tukashirikiana katika michezo na kujifunza maadili ya urafiki na mshikamano. Kumbukumbu hizi zimenisaidia kujenga tabia ya kushirikiana na wengine na kuonyesha umuhimu wa furaha na ushirikiano katika maisha yangu ya sasa.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa makini. Ninaweka taka zinazo weza kuchakatwa tofauti na zile zisizoweza kuchakatwa. Hii husaidia kulinda mazingira, kupunguza uchafu na kusaidia katika utunzaji wa rasili mali. Pia napendelea kuelimisha familia na marafiki kuhusu umuhimu wa kupanga na kutunza taka kwa njia bora.

Nafanya mazoezi ya mwili mara nyingi kwa wiki, angalau mara tatu hadi nne. Mazoezi haya husaidia kuongeza nguvu, kuborasha afya ya mwili na akili, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya najisikie tayari kwa kazi au shughuli za kila siku. Pia hunisaidia kudumisha nidhamu na mtindo wa maisha wenye afya.

Napendelea hali ya baridi kwa sababu hunifanya nijisikie huru, nikiwa na nguvu na ni rahisi kufanya kazi au shughuli za kila siku. Baridi pia hunisaidia kupumua vizuri na kunipa motisha ya kufanya mazoezi au kushughulika na majukumu yangu bila uchovu mwingi. Zaidi ya hayo napendelea baridi kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa muhimu, nimefanikiwa kutimiza malengo niliyopewa kwa wakati na kwa ubora mzuri. Pia nimejifunza kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu. Jambo lililo saidia kuboresha matokeo ya kazi. Mafanikio haya yamenipa uzoefu, kujiamini na motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Napenda kwenda pwani kwa sababu hunipa amani na furaha. Napenda kusikiliza sauti ya mawimbi na kufurahia upepo mwanana wa bahari. Pia napenda kutembea ufukweni na kupumzika nikitazama machweo ya jua. Pwani hunisaidia kupunguza mawazo na kujisikia huru.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni safi na wenye amani. Wanaume na wanawake wenzangu ni wapenzi, wa jirani na husaidiana kila wanapo hitaji. Pia kuna miti na maua yanayo pendeza na maeneo ya michezo kwa watoto. Mtaa huu hunifanya nijisikie salama na ninafurahia kuhishi hapa.

Ningependa kujaribu kuogelea kwa sababu ni mchezo mzuri wa mazoezi na unafurahisha sana kuogelea, kunasaidia, kuboresha nguvu za mwili na kuboresha pumzi. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha hasa wakati wa joto na pia kuna fanya mtu ajisikie huru na mwenye furaha.

Napenda kutazama michezo kuliko kucheza. Kutazama michezo kuna nifurahisha na kunipanua maarifa yangu kuhusu timu, mbinu na wachezaji. Pia hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia ushindani bila shinikizo la kucheza. Huku nikijifunza mbinu mpya ambazo inaweza zikitumika baadae.

Asubuhi hii, niliamka mapema na kufanya shuguli kadhaa za nyumbani. Kwanza, nilipika chai ili kuanza siku yangu kwa nishate na furaha. Baaada ya hapo, nikaenda kufua mavaazi yangu ili kuhakikisha yanawekwa safi na tayari kwa siku zijazo. Kisha ninasafisha nyumba nikipanga vitu vyote vizuri na kupunguza uchafu au vumbi.

Napiga picha mara nyingi kwa sababu napenda kuhifadhi kumbu kumbu za matukio muhimu au ya furaha kila tukio la familia marafiki au hata manthari mzuri napiga picha ili niweze kurudi kuangalia badaaye. Kupiga picha kunanifanya ni kumbuke wakati mzuri na kunisaidia kushiriki furaha na wengine huku nikihakikisha kumbu kumbu hizi zinabaki milele.

Ndiyo, napenda kupiga picha hasa za kuweka kumbukumbu. Kupiga picha kuna nisaidia kuhifadhi matukio ya furaha na muhimu maishani mwangu. Kila picha huniwezesha kurudi nyuma na kukumbuka hisia za wakati huo na pia kushiriki kumbukumbu hizo na familia au marafiki. Hii hunifanya nijisikie furaha na kuthamini maisha zaidi.

Rangi yangu ya kupendezwa ni nyeupe. Napenda nyeupe kwa sababu ni safi, tulivu na inatoa hisia ya utulivu. Pia ni rangi rahisi kuanisha na rangi nyingine na huu unifanya nijisikie huru na mwenye amani katika mavazi au mapambo. Nyeupe hutoa mwonekano mzuri na wa kupendeza kila wakati.

Wakati wa msongo wa kazi napumzika kwa kufanya mambo madogo yanayonisaidia kupunguza shinikizo. Mara nyingina nasikiliza muziki wa utulivu au kuchukua muda mfupi wa kutembea. Pia ninaandika orodha ya kazi zangu muhimu ili kuzipanga vizuri na kufanya hatua moja baada ya nyingine. Njia hizi unisaidia kuboresha mtazamo wangu na kuendelea na kazi kwa ufanisi bila kuchoka sana.